Kumbukumbu tu ninayokumbuka ni story na vichoko wakati wa mapumziko Kumbukumbu nzuri zaidi siyo yale tulio jifunza darasani peke bali ni ile hali ya kukaa chini ya mwembe au kwenye korido na marafiki wakati wa mapumziko ya mchana Tulikuwa tunashirikiana chakula na kupiga stori zisizo na mwsho ule urafiki wa kweli usio na maslahi ndiyo una unifanya ni tabasamu leo.